Mnajikinga vipi na jua kali. Mara mingi mimi huvaa kofia kama jua ni kali. Na pia kuvaa nguo nyeupe ili iweze kureflekti lile jua. Ama kulipiga ile miale. Iende kwingine. Mara mingi ni kofia kichwani na nguo nyepesi sana sana nyeupe.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika, mimi uliasha lile kandol, ama natafuta njia lingine la kupata mwangaza. Na kwa kuwa vifaa vya teknolojia zingine, hazi hitaji stima iwe wakati wote. Mara nyingi najipata kwa kifaa vya teknolojia nikingoja umeme urudi.

Je we ni mtu wa kuchelewa ama wa kuwahi, mimi ni mtu wa kuwahi kwa kuwa mi ni mtu wa kuzingatia muda, mi ni mtu wa kuzingatia wakati. Kwa hivyo wakati mwingi mimi huwahi, mi ni mtu wa kuwahi mapema, mi ni mtu wa kuzingatia wakati.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni. Shuleni nilipenda somo la hisabati. Ni somo ambalo nilikuwa naona ni kama ni kucheza na manambari, kuweka nambari hapa na pale. Na niliweza kupata alama ya A, mwishowe na ndio. Hilo linaonyesha bidii na vile niikuwa nimependa somo hilo.